Unaeza kujifunza mambo mapya katika njia mbali mbali, unaeza jifunza katika njia ya vitabu, unaeza soma, au unaeza enda maktabani, uweze kujifunza mambo mapya. Na pia unaeza jiunga na makundi ya vitu mbali mbali. Kama vile unataka kujua upishi, unataka kujua mila za watu wengine, unaeza jiunga na makundi ya vitu hivyo, vitu mbali mbali venye unataka kujifunza mapya ili uweze kupata maelezo zaidi. Na pia unaeza kujifunza kwa kuheshimu watu walio katika hadhi ya juu. Watu hao wengine hukua na makundi ama hukua na hekima kuhusu jambo fulani kushinda venye sisi wengine twaweza kuwa nayo ama kutuelezea.

Kama sio kula nyumbani, huwa naenda hotelini. Kama naweza pata staftahi, nipitie hotelini, ninywe chai, na andazi moja. Kama ni usiku, nawezaenda nile kitoweo kizuri cha usiku nikuwe nimeridhika, na sijachoka. Kwa hivyo, kama sili nyumbani, nadhani ni kwenda tu hotelini.

Kukamilisha kazi kwa wakati, lazima ni kuwe na ratiba, ilio pangwa visawasawa. Ratba inayo niambia kutoka sahii mpaka sahii ni nafaa kuwa nimemaliza hiki. Kutoka sahi mbaka sahi nafaku kwa nimimaliza hiki. Na kama saa fulani imefika na sijamaliza hiki, basi nafaa kuharakisha ili niweze kumaliza kazi hii kwa wakati.

Kucheza na watoto naeza sema inategemea, mara ingine naeza cheza na watoto nasikia furaha, lakini mara ingine naeza kuwa na vitu vingi akilini kwa hivyo sitaki kuekelea mtoto mawazo yangu. Lakini nicheza na watoto nakuwa na kisingere nyuma, nakuwa na furaha, wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa nashiriki michezo kama hii na hii, kwa hivyo naeza penda kucheza na watoto.

Ninaeza sema napenda kuchora kwa sababu kuchora huwa kunanitoa katika dunia hii, inanipeleka dunia ingine, ninayoitengeneza mimi. Dunia ninayotaka iwe sambamba kulingana na mimi. Pahali naona siyo pazuri basi napafuta napaeka pahali pengine ama napafuta hayako tena nayapeleka pahali pengine. Kwa hivo kuchora naona ipo sambamba na mimi na iko sawa na nafsi yangu.

Kwenda maktabani naeza nafikiri inategemea. Wakati ambao sina mtihani, basi naeza enda mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi au saa zingine hadi siendi. Lakini kukua na mtihani, basi lazima niende maktabani kusomea mtihani huo. Naeza shinda huko maktabani, mchana kutwa, siku mzima, kila siku, hadi mtihani uishe. Kwa hivo, yategemea.

Baada ya siku ndefu, mimi huenda kuoga kwanza, ndio nipunguze uchovu, nipunguze jasho na uchafu mwilini. Baada ya hiyo, ni kupika, niwe na chakula kinachonituliza. Tuseme naeza pika uji, kama chakula cha jioni, nikinywe. Kisha nitakuwa tu sawa.

Ninapenda kusafiri na GPS kwa sababu GPS inanipea kila ninapoenda, inanipea ishara ya kule ninafaa kuenda, kile ninafaa kufanya, kama napiga kona, lakini ramani mara nyingi, tuseme kama ni ramani ya kitambo, itachukua muda. Najua tuna ramani za kisasa, zenye tunaeza tumia katika mtandao kufuata, lakini ramani hiyo inaeza nipoteza kwa sababu nafuata tu mikondo hainiambii sio huko inanipeleka tu pahali kwingine. Kwa hivo, ningesema GPS iko sawa kwa sababu inanielekeza kwa kisawa sawa kila muda, kila sekunde kupota inakua ngumu.